Somo la sayansi ambalo mimi ninalipenda zaidi ni somo la biolojia. Kwani somo hili linaeleza kinaga ubaga kuhusu mifugo binadamu na pia kuhusu mimea. Mimi upenda kusoma somo hili kwa sababu linanipatia maelezo zaidi kuhusu mwili wa binadamu na pia kuhusu mimea na pia kuhusu mifugo ambavyo mifugo wanaweza kukua na ambavyo mimea inavyo na.

Ndio, ninapenda asali sana. Kwani, asali ya nyuki ni tamu zaidi. Na pia, asali inavirutubisho maalumu, ambayo ni muhimu katika mwili ya binadamu. Mimi hupenda kula asali. Lakini, sipendi kutoa asali katika mzinga. Kwani naogopa kupigwa mishale na nyuki. Mimi hupenda asali ambayo tayari isha tolewa kwa mzinga, ambapo kazi yangu, ni kuenda na kuila asali ile.

Vitabu ambavyo mimi hupenda kuvisoma ni vitabu ambavyo hutia motisha, ni vitabu ambavyo hueleza historia ya mtu, shida ambayo anakumbana nayo, na pia alivyo uweza kuitatua hiyo shida na kupata suluhisho. Mimi hupendelea kusoma vitabu ambayo hunisaidia kukuwa kimaadili. Mojawapo ya vitabu hivyo ni bibilia pamoja pia na vitabu vingine ambavyo vimeandikwa na waandishi. Mbali mbali ambayo inaeleza umuhimu wa maadili mema na jinsi ya kukuwa kama binadamu.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza zaidi ni tabia mbili. Tabia ya kwanza ni kutema tema mate ovyo ovyo. Ninachukizwa na tabia ya watu kutema tema mate ovyo ovyo kwani tabia hii inaonyesha ukosefu wa nidhamu. Tabia ya pili ambayo ninachukizwa kutoka kwa watu ni tabia ya kujamba ovyo ovyo. Tabia hii inaonyesha hali ya kutojielewa na pia kukosa nidhamu, kutojiheshimu wewe mwenyewe na pia kuto waheshimu wale ambao wako karibu na wewe.

Kila asubuhi, mimi huamka kusoma biblia ambapo ninapata kusoma neno la mwenyezi mungu. Ninavyomaliza kusoma biblia mimi hufanya mazoezi ili niweze kujisikia vizuri. Baada ya mazoezi mimi huandaa staftahi na ninaweza kukunywa staftahi yangu ama kiamsha kinywa changu. Baada ya kukunywa kiamsha kinywa hicho, mimi huenda na kupiga mswaki. Pindi ninapomaliza kupiga mswaki mimi, huanza kujiandaa, siku yangu itakavyokuwa, ambapo nitaweza kufika kazini na kuanza kufanya kazi yangu.

Mimi kibinafsi ninapenda sana soda baridi kama Coca-Cola kwa sababu ina ladha nzuri yenye msisimko na inakuwa nzuri zaidi mbele ya joto au baada ya kazi ngumu. Hii ni mojawapo ya vinywaji baridi vinavyouzwa sana duniani na kufurahiwa na wengi. Pia napenda juisi aina ya lemonade baridi kwa ladha yake ya limousine tamu na nyororo ambayo huvutia sana wakati ambapo ninatulia. Pia ninapenda milkshake baridi ya vanilla au strawberry ambayo ni nzuri wakati wa kutaka kitu kingine tamu na kizito.